Kufanya kazi nyumbani ni jambo ambalo ninalipenda sana. Hii ni njia mbora ya kuokoa muda ambao ningeupoteza kwenye msongamano wa magari na badala yake nautumia muda huo kukamilisha majukumu yangu kwa utulivu. Inanipa nafasi ya kupanga mazingira yangu ya kazi jinsi ninavyotaka ili niweze kuwa na ubunifu zaidi. Hata hivyo nafahamu kuwa kufanya kazi nyumbani unahitaji nidhamu kubwa sana. Ni lazima uwe na ratiba maalumu ili usichanganye kazi na mambo ya kifamilia. Licha ya changamoto za hapa na pale naamini teknolojia imeturahisishia mambo na kutupa uhuru wa kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa tukiwa mahali popote pale.

Kama utaniuliza kati ya chai na kahawa, jibu langu ni raisi sana. Mimi ni mpenzi wa chai. Kwangu, kikombe cha chai moto ni jia bora ya kuanza asubui yangu au kupata utulivu baada ya kazi za mchana. Napenda sana chai yenye viungo asilia kama tangawizi na mdalasini kwa sababu inanifanya nijisikia mwenye nguvu na changamvu. Ladha ya chai na namna ya pekee ya kunituliza akili na ni kinywaji ambacho kinaendana na kila mazingira. Iwe ni wakati wa baridi au nikiwa na mapuzungumzo ya kirafiki na watu wangu wa karibu.